Mara nyingi mtandaoni natizama video kupitia mitandao ya video kama vile Hulu, Netflix au Showmax. Lakini pia kama nataka video ambazo ni za haraka ama zile ambazo zinaeza kosekana katika list ambazo zipo Kwenye Netflix au Hulu au Showmax huwa natizama video kupitia mtandao wa YouTube. Wakati mwingine pia natizama video kupitia mtandao wa kijamii wa X Ambao kwa sasa unaruhusu video za muda mrefu ndo mitandao ambayo natumia kutizama video.

Mziki naosikiliza mara nyingi nadhani inalingana sana ni kagani. Ni nyakati gani. Mara nyingi sana nasikiliza reggae na mziki ya jadi. Kama vile country music na miziki iliyopendwa ya mchi. Pia wakati mwingine nasikiliza hip hop na R&B. Ninachopenda sana kwenye mziki kwamba mziki huwa ina ujumbe na hunifanya nifikirie. Kwa sababu miziki kama hii hunisaidia kuzingatia. Huku wana mori hasa ninapokuwa nafanya kazi au kujifunza kitu. Wakati mwingine nasikiliza bongo tu kwa ajili ya burudani na kupunguza msongo wa mawazo. Naamini mziki wa bongo unakupa nguvu na kukuufanya ujisikie huru zaidi baada ya siku ndefu. Nadhani kwa ufupi miziki yangu inalingana midundo ya kuridhisha.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba kwa kile chochote unachokifanya au shughuli yoyote anayojishughulisha nayo awe mtu ambae anajifunza kuwa mvumilivu na kujiamini. Mara nyingi watu huwa wanakata tamaa haraka kwa sababu matokeo huwa hayaji kwa haraka au mara moja. Lakini ukweli ni kwamba maendeleo huchukua muda. Unapoendelea kujifunza, kufanya mazoezi na kuboresha kidogo kidogo tu kila siku basi matokeo huja taratibu lakini kwa uhakika. Pia kitu kingine ambacho ningependa kuwa shauri watu ni kwamba wawe tayari kujikosoa na kukubali makosa. Mara nyingi makosa yanatokea na makosa huwasio mwisho safari bali ni sehemu ya kujifunza ni baadhi ya vitu ambavyo utakumbana nazo katika kitu kingine ambacho ningependa kuwa shauri watu ni kwamba ni muhimu sana kuwa na nidhamu na motisha hivi vitu ndivo viendeshaji vikuu vya msonga. Kusonga kwa maisha ya mbele na kitaaluma au kwa njia nyingine yote ile kwa hivyo ni vizuri sana mtu awe wena nidhamu na motisha awe mtu wa kujiamini na kujituma awe mtu wa kusikiliza wengine huo ndio ujumbe wangu kwa unza.

Hii hulingana, mara nyingi napendelea mahali penye kimya na utulivu na kelele ya wastani tu tena kwa wakati unofaa. Naamini kwamba mahali palipo na kimya huwa ni rahisi kufanya kazi, kushugulisha na kitu ambacho ningependa kujishugulisha nacho. Lakini pia kuna wakati napenda sana mahali penye kelele hasa napokuwa nishatoka kazini na ni wikendi mahali pa burudani. Kuna wakati kutizama mechi ya soka inakuwa si nzuri sana unapotizama pekeyako. Lakini unapotangamana na watu na kuenda kusherehekea timu au kuikejeli timu ambayo inacheza thidi timu yako basi wakati huo naamini nahitaji kelele kidogo lakini kwa ujumla napendelea mahali patulivu penye kimo cha wastani tu cha kelele sio mahali penye kelele sana.

Mtu aliye nifundisha jambo mbalo na thamiria kuwa la umuhimu zaidi katika maisha yangu ni mamaangu mzazi. Nilipokuwa nakwenda shule ya upili, kila nilipokuwa nikitoka nyumbani kurudi shuleni mama yangu alikuwa ananipa hela za matumizi pamoja na nauli ya kurudi. Lilikuwa jambo ndogo lakini jambo mbalo lilinipa ile nidhamu ya kutumia hela. Kwasabu unapopewa nauli yako ya kurudi siku ya kwanza basi unaitaji nidhamu ya hali ya juu hili kufika siku ya mwisho kama bado una nauli yako. Kwa hivyo alinifundisha kitu muhimu kuhusu hela. Ni kitu mbacho kimenisaidi maishani. Ulinzi wangu wa hela na jinsi navyozitumia imekuwa ni nzuri kutokana na funzo hili ambalo nilipata kutoka kwa mamayangu.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshimba na kutathimiana. Nimelelewa ni kifahamu, fika, umuhimu wa kuwa heshimu wazee, kusikiliza ushauri wao na kujifunza kutokana na uzoefu wao wa maisha. Mara nyingi sana, mimi hujaribu kuwasikiliza kwa makini. Hata pali napokuwa na mtazama tofauti, kwa sababu naamini kuwa wana hekima inaotokana na maisha waliopitia. Pia najitahidi kudumisha mawasiliano ya mara kwa mara. Iwe ni kwa kuwatembelea kwa kuwapigia simu au ata kuwasiliana nao kwa njia nyingine. Mahusiano haya, nadhani yamenipa mwelekeo na kunikumbusha maadili ya msingi. Ya sana kubaki mnyenyekevu. Kwangu, nadhani wazee ni nguzo muhimu katika maisha. Na ninathamani, nafasi yao sana. Kwa hivyo, ni nawaheshimu na kuwa thamini sana wazee wangu.

La, sipendi kunywa maziwa. Maziwa yana madhara yake kiafya na naamini kwamba kila mtu mkubwa astahili kunywa maziwa. Kwa hivyo, lakini sina shida na wanaopenda maziwa. Lakini nadhani kiafya na hata kwa starehe zangu tu siyapendi maziwa kabisa.

Mchezo ninaopenda katika olimpiki ni mchezo wa tenisi. Hii ikilinganishwa kwamba ni mchezo ninaopenda tu wepo katika olimpiki. Ni mchezo ambao, sio kama soka, sio kama mchezo mingine. Ni mchezo ambao hauna mudaa kamilifu wa mchezo. Kwa hivyo ni mchezo ambao unaweza kuchukua saa nne. Ukachezwa kwa saa tano, ukachezwa kwa dakika thelathini tu kwa hivo inalingana na wachezaji waliopatana. Na ndicho kitu ambacho kinanifuraisha kwa sababu haupo tayari kujua kwamba utakuwa ndani ya uwanja huo wa tenisi kwa muda gani nadhani hii ni sehemu ya mchezo ambao unaifanya kuwa mchezo mzuri. Mchezo wakupendeza. Mchezo wakushangaza sana. Mchezo niliofurahia kutizama wa tenisi. Ni Rafael Nadal alipocheza na Jogovic. Mchezo ambao ulipigwa seti, tatu kwa mbili. Na ulikuwa mchezo mzuri sana. Mchezaji wa mchezo wa tenisi katika olimpiki aMbaye nampenda naambaye ni Rafael Nadal ambaye kwa sasa amestaafu uakini alicheza mzuri. Wakati wa michezo ya olimpiki huwa ni furaha nifuraha hasa ikilinganishwa kamba humu nchini. Sisi wa Kenya ndio tunawakilisha katika mbio za masafa marefu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo huwa olimpiki inapowadia huwa ni furaha sana humuu nchini pia. Napata nafasi ya kuwatazama wachezaji wa tenisi. Kwa hivyo nifuraha kwangu wakati wa mchezo yaolimpiki.

Ninapohisi wasiwasi, nadhani kitu cha kwanza huwa ni kusimama kwanza, simama kidogo jitenge na kile ambacho kinanisumbua kwa kibao. Kisha huwa nachukua pumzi ndefu chache tu ili kutuliza mawazo na kupunguza msongo wa akili. Ni kitu rahisi lakini kinanisaidia kurudisha umakini kabla ya kuchukua hatua yeyote. Unapotulia hivo, sasa ndio wakati mzuri kujaribu kutambua chanzo haswa cha wasiwasi huo. Nikisha jua kwamba hichi ndio kilicho sababisha hali hii. Huwa napanga hatua ndogo za kukabiliana nacho. Badala ya kuwaza mambo mengi kwa wakati mmoja. Italeta msongamano wa mawazo. Wakati mwngine matembezi mafupi na kusikiliza mziki kumueleza mtu ambaye nahisi na kumuamini yanaeza kunisaidia katika shughuli na kuendelea mbele na shughuli zako.

Msimu wa mwaka ambao, ninapenda zaidi nathani ni kipindi kile kuna baridi kidogo tu na mvua nyepesi. Hasa pale ambapo hali ya hewa inakuwa tulivu napenda sana msimu huu kwa sababu mazingira yangu yanakuwa ya kijani hewa inakuwa safi. Na kuna tulivu fulani unaosaidia kufikiri vitu na kufanya kazi kwa umakini. Na pia, msimu huu huwa unanifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi kia kile. Ni rahisi kukaa ndani kusoma kupanga mambo au kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Bila usumbufu wa jotokani kwa jumla msimu huu huwa hauleti hadi kali sana ya hewa. Unakuwa tuna usawa na inanipa nafasi ya kuwa mtulivu. Mwenye tija na kufurahia mazingira kwa namna ya kawaida bila presha ya hali ya hewa au kuwa na wasiwasi vipi kuhusu mwa yangu.